Napenda sana biolojia. Kwa sababu biolojia, ina nifanya na mtambua kiumbe hai kwa undani zaidi. Ikoje mifumo yake ya chakula inafanya ajekazi, mifumo yake ya upumuaji inafanya ajekazi. Kwa unaweza kujijua na mimi pia zaidi kama kiumbe hai, inafanya jekazi. Vile vile pia inanifamisha kuhusumimea, mmea gani, waitaji nini hili ukue, sehemu gani unastawi, sehemu gani hauwezi kustawi. Kwa ya unapenda sana bioloji ya.

Maandhari ya dirishani kwangu, imezungukwa na woto wa asili, pia kuna ukuta wafensi unaoizunguka nyumbaya yangu. Hivyo ndio vitu ambavyo naweza kuviona na miti, na hi ona kutoka kwa mbali. Napenda kuangalia waka nje ya dirisha yangu, wakati wa jioni, around kwenye saa kumi na moja jioni, kwsababu muda huo naweza kuona mawingu vizuri, na jua linapoelekea kuzama, naliona vizuri. Kinachobalilika kutokana na msimu nje kwangu kipindi cha mvua uoto na uona unakuwa wakijiani zaidi. Miti inayo nizunguka inatoa matunda kama mapapai, maembe. Na nikitazama nje najisikia kupata pumziko kwa sababu kuna hewa safi. Na una uoto, ukicheza na upepo. Naona viumbe hai, wakitembea. Kwa hiyo nikiangalia nje kwangu naweza kupata pumziko zuri zaidi.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kama kwenye sim janja yangu, kwenye kompyuta yangu, nimeweka mfumo wa vidole kwa sababu ni raisi zaidi na inakuwa ni salama pia mtu mwingine ambaye vidole vyake havifanani na vya kwangu, hawezi kufungwa simu yangu, wala hawezi kuaccess kompyuta yangu mpaka mi mwenyewe niwepo. Kwa hivo natumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwa sababu ni salama zaidi. Mpaka mi mwenyewe na kidole changu ndo neweza kufungua vifaa vyangu.

Ili kujitunza nahakikisha napata mlo kamili kwa wakati sahihi asubuhi nakunywa chai yenye virutubisho vyote navyovihitaji mchana napata chakula chenye virutubisho na vitamini zote nazozihitaji. Pia na kunywa maji kwa wingi kwa wakati wote napoamka mchana nikiwa kazini hata usiku. Usiku pia, nahakikisha nakunywa mapema, nakula chakula chenye virutubisho vyote navyovihtaji. Nakunywa maji ya kutosha, matunda ya kutosha, pia nalala mapema. Kwa sababu nikiweza kupumzika mapema, napata zaidi ya masaa nane ya kulala. Inakuwa vizuri kwa ajili ya afya yangu, kwa hiyo na jitunza kwa namna hiyo. Nahakikisha napata chakula kizuri, napata muda mzuri wa kulala ili mwili uweze kufanya kazi inavyotakiwa.

Ukuta wa chumba napenda uwe na rangi nyeupe, kwa sababu rangi nyeupe inaonyesha vizuri zaidi, inafanya chumba kinaonekana kina mwonekano mzuri zaidi, inaweza kung'aa zaidi. Tufauti na rangi zingine kama rangi nyeusi inaleta giza kwenye chumba, lakini rangi nyeupe inaonyesha uhalisia wa chumba. Kinang'aa vizuri ukiwasha taa inaweza kuhakisi vizuri ukutani na mapambo mengine ya chumbani yanaweza kuonekana kwa uzuri zaidi kulinganisha na rangi zingine.

Hapana, sipendi hadithi za ajabu. Napenda hadisi zina zoendana na uhalisia hadisi ambavyo ambazo kinachoadisiwa ni kitu ambacho kiliwe kiliwai kutokea au kinaweza kikatokea. Hili niweza kujifunza kwenye hadisi za ajabu hakuna chochotecha kujifunza. Lakini hadisi ambazo zinaendana na uhalisia unapata vitu vya kujifunza. Unapata masongo, unapata nini chakufanya, nini usifanye, ili usije ukawa kama watu wakwenye ya DC usika.

Napendelea mazingira tulivu ya kazi, mazingira ambayo kuna ukimya, mazingira ambayo yana hali ya hewa safi, mazingira ambayo sitapata usumbufu kutoka kwa watu au kwa kelele za kitu chochote kwa hiyo kukiwa kumetulia, kuna ukimya wa kutosha, hayo mazingira naweza nikafanya kazi vizuri. Tofauti na mazingira yenye kelele yanakuwa yanakubugudhi unashindwa kuweka akili yako yote kazini lakini mazingira yakiwa yametulia akili yako yote inakuwa kazini unaweza kufanya kazi inavyotakiwa pia na ufanisi wako unaongezeka kwa hiyo napenda mazingira yaliyotulia kwa ajili ya kufanyia kazi.

Kitabu ninacho kipenda ni kitabu cha ukombozi wa Afrika. Kilichoandikwa na mwandishi Jamesy Ngarami. Na kipenda kwa sababu kinaongelea ukombozi wa kifikra wa watu wa bara la Afrika. Na mimi kama mtu wa bara la Afrika Ndiyo maana nimevutiwa na kitabu hicho. Maudhui yake ni mazuri. Kinaonyesha wapi tunatakiwa tufanye kama taifa kama bara ili tuweze kukomboka na umaskini na magonjwa na hujenga muhusika anayenipendeza mle kwenye kitabu ni mtu moja anaitwa jeni ambaye huyo alisimama vizuri zaidi katika kuhakikisha anatetea haki za watoto wakike, watoto wakike wasinyanyaswe wasifanywe tukuwavyombo ya starehe lakini pia wapate elimu elimu ambayo itakaowa sababishia na wao kuweza kujipatia kazi za kufanya na kipato na pia wapewe na fasi sawasawa na watu wengine kwenye sahemu kama za kazi taasisi kama za serikali ndiyo kitabu kingine ambacho ninge penda kusoma ndiyo ninge penda kusoma kitabu kingine chamwandishi huyu kwa sababu vitabu vya kevingi ameandika kuhusu ukombozi wakifikra ukombozi wakifedha na mimi napendelea kusoma vitu ambavyo vitanifanya nifikiri, vitanipa uhuru wa kufikiria na vitanionyesha namna na weza kujikwa mua.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni kwamba naamka saa kumi na mbili kamili nikiamka saa kumi na mbili kamili napata sala nasoma biblia yangu kwa takribani dakika ishirini ikifika saa kumi na mbili na nusu naenda kumeditate. Napata meditation kwa lisaa, lizima, mpaka saa moja na nusu. Kutoka saa moja na nusu, mpaka saa mbili na nusu, huwa nasoma kitabu. Nachukua jarida lolote au kitabu huo muda lisaa lizima naweza kujisomea baada ya kumaliza kusoma kitabu kwanza hiyo saa mbili naweza kupata breakfast. Na jitengenezea breakfast napata zangu chai nzuri kabisa yenye virutubisho vyote kabisa. Na ni kabla sijaenda kazini nafanya usafi wangu wa mwili nafanya usafi wangu wa nyumba sehemu ninapolala nahakikisha pako vizuri. Naanda mavazi yangu ya kuendea kazini. Ndipo napotoka na kuwenda kazini.

Mradi mpya wa kazi na huanza kw kufanya utafiti kwamba mradi huu unanihitaji nifanye nini na nini. Nikisha jua, nikisha pata majibu ya kwamba nini na nini kinatakiwa kifanyike. Basi natengeneza ratiba. Ratiba ya kufanya kila kitu kinachohitajika kufanyika kwa siku husika. Na kama mradi huo unahitajika kabla ya tarehe fulani basi nitahakikisha naweka ratiba yangu wa kufanya mradi huo. Kabla ya tarehe husika haijafika na nafanya mgawanyo wa kazi, kama kazi zote naweza kuzifanya mwenyewe inakuwa vizuri zaidi kama nitahitaji msaidizi basi nazigawa kazi hizo na kuwapa wao pia tarehe ya kazi hiyo na kuitajika kabla ya siku ya mradi kuhitajika haijafika kwa hiyo mradi mpya nauanza kwa kufanya utafiti mradi unanihitaji nini na nini unahitaji muda gani mpaka uwe umekamilika naweza kufanya kazi zote mwenyewe au nahitaji wasaidizi, kama naziweza mwenyewe natengeneza ratiba yangu ya muda, na saa na siku ambao nakua nafanyia kazi mradi husika.

Wakati wa jua kali ndo wakati wangu mzuri sana naopenda kuenda kuogelea kwa sababu kukiwa na jua kali nikiweza kuingia kwenye maji yenye ubaridi kidogo basi najisikia vizuri sana au naweza kupata kinywaji cha baridi kuweza kuburudisha koo langu. Lakini mara nyingi wakati wa jua kali naenda zangu kuogelea. Na napata refreshment nzuri na najisikia vizuri sana. Na kuogolea ni sehemu ya mazoezi yangu ya kila siku.

Wikendi zinakuwa ni siku zangu za kupumzika kwa hiyo jumamosi na jumapili, jumamosi mara nyingi inakuwa siku yangu ya kufanya usafi, usafi binafsi naweza kufua naweza kufanya usafi nyumbani kwangu ili mazingira yawe vizuri. Jumapili, napendelea kuenda kanisani lakini pia baada ya kuenda kanisani nikirudi napendelea kuwa na familia nyumbani tuweze kupika chakula cha pamoja. Jioni, tunaweze kutoka kuenda sehemu flani ili watoto wakapate kucheza. Wakutane na watoto wenzao. Ili wikendi, iwe mzuri. Najisikia kuwa na familia sana wikendi kuliko watu wengine wote hii wikendi ni kwa ajili ya kupumzika. Hakuna kazi zozote nazozifanya nikiwa wikendi. Napumzika kabisa nahakikisha uchovu wa wiki nzima umeisha. Ili nikikuja wiki nyingine nisiwe tena na uchovu wa wiki iliopita hakuna hali mpya na nguvu mpya na kasi mpya ya kufanya kazi wiki hiyo.

Napenda kufanya kazi peke yangu. Kama kazi nayoweza kuifanya mwenyewe, basi napenda niwe mtulivu mwenyewe niweze kuifanya kazi yangu vizuri. Lakini pia mara nyingi inakuwa vizuri kufanya kazi na watu ambao naendana nao akili, naendana nao mtazamo, kazi inakua nyepesi zaidi. Kama kuna changamoto, unaweza ukamuuliza, ana kusaidia, mkasaidiana mawazo basi unajikuta kazi ya kuifanya kwa masaa matatu. Umeimaliza ndani ya nusu saa kama utakuwa na watu wa kwa karibu munaofanana akili na mawazo. Lakini mara nyingi, kazi nyingi huwa nazifanya mwenyewe ili niwe na ufanisi kwa hali ya juu.

Nchi ambayo ningependa kuenda kutembelea, ningependa kuenda kutembelea China. Kwa sababu natamani kuenda nchi hiyo kwa sababu ya fursa ziliizopo kule. Viwanda ni vingi, wanazalisha vitu vingi sana, ambavyo huku nchini kwetu, vina masoko makubwa sana. Ukiweza kuvipata kutoka kule kuvileta huku. Basi unaweza ukafanya biashara na ukawa mfanya biashara mzuri tu. Nachokumbuka kuhusu nchi hiyo. Basi ni production zao tu wanavyotengeneza vitu vingi sana viwanda wanavyo vingi vitu vingi vinayohitajika huku nchini kwangu kule vinapatikana. Na ningitaka kuenda kuona miondombinu yao kwa sababu wawameendelea sana kwenye miondombinu ningitamani kuona barabara zao zinafanana aje. Utamaduni wao ukoje? Wanaishije? Chakula chao kikoje? Pia nafikiria sana nikienda huko nitakula nini kwa sababu tunasikia habari kwamba wao wanakula mpaka nyoka. Lakini huku kwetu nyoka ni kitu cha kuogopa kwa hiyo hivyo vinanifanya nifikirie kuso safari hiyo.